Ndio, ni mewahi kushiriki katika kazi za kujitolea mara kadhaa. Hasa wakati wa likizo, ambapo niliungana na vijana wenzangu kusafisha mazingira na kupanda miti katika mtaa wetu. Kazi hii ya kujitolea ilinifundisha umuhimu wa kutoa huduma kwa jami bila kutarajia malipo. Na ilinipa kuridhika sana kuona mabadiliko chanya tuliyoyaleta. Na amini kuwa kujitolea ni njia nzuri ya kujifunza ujuzi mpya na kuimarisha uhusiano na watu tofauti katika jamii yetu.